Ndio, napenda kuimba sana. Kuimba hunifurahisha na hunifanya nisikie huru moyoni. Kila ninapoimba, mi husahau mawazo mengi na hupata amani ya akili. Pia kuimba hunisaidia kueleza hisia zangu kwa njia nzuri. Iwe ni furaha au huzuni. Kupitia kuimba, nimeweza kuongeza, kujiamini na kujifunza nidhamu. Hasa ninapofanya mazoezi ya sauti. Zaidi ya hayo, kuimba hunileta karibu na watu wengi wanaopenda muziki kama mimi. Kwa kweli kuimba ni kipaji na burudani ninayoipenda sana. Asante kwa kunisikiliza.

Napenda kuvaa nguo za aina raisi lakini nadhifu mara nyingi mi huchagua nguo zinazofanya nijiskie huru na mwenye kujiamini kama vile suruali fulani au shati inalofaa vizuri. Pia napenda rangi zisizokali sana kwa sababu unifanya nionekane nadhifu kila wakati. Wakati wa hafla maalum napenda kuvaa mavazi rasmi ili kuonyesha heshima na nidhamu. Kwa ujumla aina ya nguo ninazopenda huonyesha utu wangu na unisaidia kujiskia vizuri katika mazingira yoyote.